Mimi hupenda kuoga kwa maji ya moto nimeweka kifaa cha kupasha maji moto moja kwa moja na nikienda kuoga mimi huchukua muda wangu mrefu kuoga maji ya moto sababu inanyoosha ngozi, inanyoosha misuli na naskia nikiwa mchangamfu, na misuli imetulia mwili umelowa vizuri na kulainika nikishaoga kwa maji ya moto.